Napenda chakula chenye ladha ya kipeke, lakini silazima kiwe na mafuta mengi sana. Kila mara, napendelea chakula kilicho na mchanganyiko wa ladha. Kidogo tamu, chungu kidogo, na mara nyingine kidogo chenye harufu nzuri ya viungo. Chakula kama hiki, unifanya nijisikie furaha wakati wakula, na pia kunipani shati ya kutosha bila kuhisi mzigo wa chakula chenye mafuta makubwa. Kwa mfano, napenda sana chakula chanyumbani kilichopikwa kwa viungo safi. Chakula kama mchicha, walimweupe, samaki au nyama iliopikwa vizuri. Mara nyingi kupendeza ladha yangu kwa sababu ni safi, yenye rangi nzuri na harufu nzuri. Hii kunifanya nijisikie furaha na mara nyingi napenda kushirikiana chakula hiki na familia au marafiki. Jambo linaloongeza raha ya kula. Pia napenda chakula chaharaka au chakienyeji kilicho na ladha nzuri. Kama viazi vya kukaanga, kidogo au samaki wakuchoma, lakini si mara nyingi. Napenda kudumisha uwiano wa chakula chenye afya na chaladha nzuri. Ladha ya chakula ni muhimu, lakini pia ni muhimu kuepuka chakula kilicho na mafuta sana au chenye chumvi nyingi. Kwakifupi napenda chakula chanyeladha nzuri viungo safi na usawa wa mafuta na chumvi. Kwa sababu kunifanya nijisikie furaha wakati wa kula na pia unipanguvu na afya nzuri. Chakula bora ni kile kinachonipa furaha ya ndani urahisi wa kula na kumbukumbu nzuri wakati wa chakula. Hata hivyo napenda chakula kisicho na chumvi mingi kwa sababu chumvi mingi inaweza ikaadhiri afya yako na ikafanya uwe mgonjwa.

Ndio, napenda sana kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa vizuri tulipotoka, tulipo sasa na hata mwelekeo tunaweza kuelekea kama jamii. Historia siyo tu hadithi za zamani, bali ni mkusanyiko wa mafunzo, makosa, mafanikio na maamuzi yaliyounda dunia tunayoishi leo. Kinachovutia zaidi katika historia ni hadithi za watu na jamii jinsi walivyo kabiliana na changamoto, walivyo pigania haki zao, au walivyo leta mabadiliko makubwa. Kusoma historia, kunanifanya nione kwamba matatizo mingi ninayokutana nayo leo yalishawahi kutokea kwa njia tofauti na mara nyingi kuna funzo la kujifunza kutoka kwa yaliyopitia. Pia napenda historia kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa kina, unapojifunza tukio lakihistoria, unajuliza kwa nini, kilitokea nani alihusika na matokeo yake yalikuwa nini? Hii hunisaidia kuelewa sababu na athari na kunifanya niwe makini zaidi katika kufikiria maamuzi ya sasa. Historia pia hunifanya nijisikie nimeunganishwa na utambulisho wangu. Kujua historia na nchi, jamii au familia, kunanipa hisia ya mizizi na mwelekeo. Inafanya nithamini zaidi maendeleo tulio nayo leo na juhudi zilizofanywa na waliotangulia. Kwa kifupi, napenda kujifunza historia kwa sababu inanipa maarifa, hunifundisha maadili, hunisaidia kufikiria kwa kina na hunifanya nithamini maisha ya sasa. Ni somo linalonipa mtazamo mpana wa dunia na kunikumbusha kuwa kila hatua ya leo ina mzizi yake ya jana. Hata hivyo mimi napenda sana kusoma historia siyo tu ya nchi yetu bali ya nchi ingine.

Ndiyo, napenda sana kupika. Na kwa kweli ni moja wapo ya shughuli na zopenda kufanya wakati nina muda wa kupumzika au kujieleza kiubunifu. Kupika kwangu, siyo tu kufanya chakula kitengwe, bali ninjia kujieleza, kupumzika na kushirikisha furaha na wengine. Kwanza, napenda kupika kwa sababu kuna nifanya nijisikia mtulivu wakati nipojikoni. Ni kichanganya viungo, ni kipika mchanganyiko wa chakula au ni kichukua muda kuandaa vya kula vizuri na hisi msongwa mawazo unaporomoka. Kupika ni kama tafakari kwa vitendo ambapo unafikiria kuhusu ladha rangi harufu na muundo wa kila kitu. Pili napenda kupika kwa sababu unaniruhusu kuunda kitu chenye ladha nzuri na kufurahia matokeo. Hata pale ninapofanya chakula kidogo kidogo kama mkate au chakula chasili napenda kuona jinsi rangi ladha na muundo unavyo kamilika. Nifuraha kubwa kuona watu wanapofurahia chakula nilichokipika kwani kunipahisia ya kuridhika na furaha ya ndani. Tatu, napenda kupika pia kushirikisha wengine kama familia au marafiki. Kupika pamoja ni njia nzuri ya kuimarisha uhusiano, kushirikiana kwenye mbinu na kujifunza kitu kipya. Mara nyingine tunashirikiana katika mapishi, kuongelea ladha tofauti na kushirikiana kwa furaha. Mwisho napenda kupika kwa sababu ufundisha uvumilivu, umakini na ubunifu. Lazima uangalie muda, joto, mchanganyiko wa viungo na jinsi chakula kinavyo anda liwa. Kupika ni mchakato unauchanganya akili na hisia na kila mara unakufundisha kitu kipya kwa kifupi na penda kupika kwa sababu kinilia moyo, kuna tuliza, kuna fungo ubinufu na kuna ridhisha hisia.

Ndiyo, ni mewai kulima na ni uzoefu ambao nimeupenda sana kwa sababu unajumuisha kufanya kazi kwa mikono na kuwa karibu na asili. Jambo ambalo, lanifraisha na pia lanifunza uvumilivu na nithamu. Nilipo anza kulima, nlijifunza kuwa kilimo si kutegemea nguvu ya mwili. Bali pia ni kusoma na kwelewa masharti ya mazingira kama hali ya hewa udongo na maji. Kila mmea unamaitaji yake na kulima kuna nitia moyo ujifunza jinsi ya kuyatunza vizuri ili uzalishaji uwe bora. Zaidi ya hayo kulima kunanisaidia kuelewa dhamani ya chakula na jitihada za watu wengine. Baada ya kushugulika na ardhi kupanda mbegu na kuzingatia ukuwaji wa mimea unapoona matunda na mboga zinapokomaa. Unapata furaha kubwa na hisia ya kufanikisha jambo. Hii pia inanisababisha eshima kwa wakulima na kazi wanayofanya kila siku. Kwani si rahisi inaitaji uvumilivu na pia nani kazi ya fati. Pia ukulima ni njia mzuri ya kupumzika akili na kuandua msongo wa mawazo Wakati unafanya kazi shambani unakua mbali na kelele na haraka ya jiji na hili inakupa nafasi ya kutafakari kupanga mawazo na kuwa na utilivu wa akili. Ni kazi inayo unganisha mwili na akili na inafundisha pia uvumilivu, subira na mshikamano wa asili. Kwa kweli, uzoefu wakulima ni wathamani sana. Sio tu kwa sababu unakuletea chakula. Bali pia unakuletea ufahamu wa maisha, furaha na mshikamano wa dunia ya asili. Kwa hiyo, nikiwa na nafasi ningependa kulima mara kwa mara. Hata kama ni kwa kujiburudisha tu ili kwendelea kufuraia manufaa yake mingi.